Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nyama, hasaa nyama ya kuchoma au mastew, ni chakula ambacho nilipikiwa mara ya kwanza na mamangu, nilipokuwa mdogo, napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu na pia unishibisha vizuri. Ukiweka wali mzuri na supu ya nyama ilioiva poa, inakuwa perfect meal kwangu. Pia napenda nikile na kachumbari au mboga kidogo pembeni. Mara ya mwisho nilipokula chakula hicho ilikuwa juma lililopita na nikionjo chakula ninachopenda zaidi.

Kwa ujumla, napenda kuongea zaidi kuliko kuandika. Kuongea huwa inafanya niexpress mawazo yangu kwa urahisi na haraka. Pia, ninafurahia kuinteract na watu moja kwa moja au kuelewana vizuri kupitia mazungumzo. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu sana. Hasa pale ninapotaka kuweka mambo kwa mpangilio au kueleza kitu kwa undani.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio Mara kadha. Kwa kawaida hufanya niwe tayari mapema au kuhakikisha nikipata nafasi nzuri. Napenda pia kutumia njia za online ili iwe rahisi na si stress. Mara nyingine hufurahia Tukio kwa kwenda na marafiki na familia hua inafanya experience iwe poa zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kuchukua muda kidogo, kurelax na kuclear akili. Mara nyingi huwa nanywa chai au kahawa na wakati mwingine huangalia simu kuona messages muhimu. Pia hupenda kuzungumza na wenzangu kidogo ili kubadilisha mawazo na kucheka.

Mfereji wa televisheni ninaofuata mara nyingi ni Citizen TV. Napenda kuangalia kwa sababu wanakuwa na habari za ndani ambazo ni zinakuanga relevant na maisha ya kila siku. Pia napenda vipendi vyao vya majadiliano na burudani kwa sababu vinakuwa interesting na vina elimisha.

Ndio, napenda sana kujifunza historia, napenda kuelewa jinsi mambo ya zamani yalivyotokea na jinsi yanavyoadhiri maisha yetu leo. Historia hunisaidia pia kujua tamaduni na maisha ya watu tofauti na kunisaidia kuelewa maamuzi na matukio ya sasa. Pia napenda kusoma kuhusu heroes na matukio makubwa ya kihistoria kwa sababu hunipa inspiration.

Timu ninayofuata ni timu inayocheza mpira wa miguu inayoitwa Chelsea ambayo iko katika inchi ya uingereza. Nilijua tangu niwe utotoni na nimeipenda tangu hiyo siku mpaka leo. Wanasupport wachezaji wao wote. Kwa sasa mchezaji ninampenda sana wa hiyo timu anaitwa palma.

Mimi napendalia kusoma habari mtandaoni kuliko gazetini habari mtandaoni zunakuwa updated maramoja na unaweza kuona updates za hivipunde Pia ni rahisi kufikia aina mbali mbali za habari kutoka sehemu tofauti na unaweza kusoma kwa haraka au kuchelewa kulingana na time yako.